Maendeleo ambao ningependa kuyaona katika jamii na kuwakikisha kwamba miundo msingi kwa mfano lile barabara maji vimewekwa katika jamii ili kuwasaidia wale ambao wako katika jamii kupata mahitaji yao ya kimsingi ndio maendeleo ambao ningependa kuyaona katika jamii.

Makosa yanapotokea kazini, ju hapo yamefanywa na mtu mwingine, ninamuita mtu huyo, au watu hao ambao wameyafanya makosa. Kisha tunaelezana ninawambia pale walipokosea na jinsi wanavoweza kuyaepuka makosa hayo kwa muda unaofuata. Au iwapo ni mimi nimekosea huwa ninaripoti kwa wakubwa wangu ili kwamba waweze kujua kwamba tatizo limetokea na tunaelezana jinsi tunaeza tukarekebisha ili kwamba makose yasitendeke tena kwa muda ujao.

Nikiwa mtoto wakati wa utotoni, nilikuwa ninapenda sana kucheza na watoto wenzangu. Tulikuwa tunapenda kufanya michezo ya kujificha na kutafutana mahali ambapo tumejificha. Nilikuwa pia ninapenda michezo ya kucheza mpira ambapo tulikuwa tunakuwa na timu mbili ambazo tulikuwa tunachuana katika kucheza mpira wa mguu.

Ndiyo, ninapenda kusoma gazeti kwa sababu magazeti ya na ujumbe ambayo unaweza kunisaidia kujua mambo yanayoendelea, mambo tofauti tofauti kwa mfano ya kiuchumi, ya kisiasa, ya kimichezo, na yale ambayo labda ni mageni ambayo yanaweza yakanisaidia kupata ujumbe mpya.

Shughuli zangu ambazo ninapenda kuzifanya wakati wa jioni au utaratibu ambao ninakua nao wakati wajioni. Ni baada ya kufanya siku huwa ninapenda kupumzika nikitizama runinga na kuona habari ya mambo yaliyojiri mchana mzima. Wakati wajioni sipendi sana kuwa na sherehe kwa sababu huwa nimechoka na ninahitaji kupumzika. Na nikimaliza kazi yangu huwa ninakikisha kwamba nimekula, kisha, ninajianda kulala. Wakati wa jioni huwa ni wakati wa furaha kwangu. Kwa sababu huwa ninapumzika kutoka kwa heka heka na shughuli zangu za siku nzima.

Naam, ninapenda kukiimbia haswa muda wa asubuhi. Kwa sababu ninapo kiimbia hua mwili unahisi vizuri. Kwa sababu ni njia moja ya kufanya mazoezi. Na kukiimbia pia kunaweza kukasaidia mtu kuwa na furaha zaidi. Kwa sababu unapo fanya mazoezi mwili nao unakuwa hauna unyonge. Na hata kama haupo vizuri kihisia unaeza kukasaidia kuhisi vizuri ukawa nafraha zaidi.